Nina njaa sana, jee nipike nini leo, kuna wali na maharage hapo jikoni, au nipike pilao, lakini na chukua mda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi, chapati na mchuzi wa mboga, nina vyuma viazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha, wato wanapenda chapati sana, watafurahi. Nina itaji kwanza kuanda mapema kabla hawajaja kutoka shuleni, kazi ya kupika ni mzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Kupumzika kidogo, wiki hii imekuwa ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga ni zuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo, lakini tanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za barua wa pepe, wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi, naomba niwe kimya tu, nisikilize sauti za asili, ndege wa kiimba, upepo, unaovuma, taratibu. Hiyo ni amani ya kweli.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kutembea kwa muda mrefu kwa sababu hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili. Kutembea hunifanya nijisikie mchangamfu, huniongezea nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kupumua hewa safi na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Kupitia zoezi hili, huboresha mzunguko wa damu, kuimarisha misuli na kunisaidia kulala vizuri usiku. Ni zoezi rahisi lakini lenye faida kubwa sana.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya kuhitumu shahada kwa sababu huwashiria mafanikio makubwa katika maisha yangu ya masomo. Ni siku ya furaha, fahari na shukrani kwa juhudi nizofanya. Sherehe hii huwaleta pamoja familia, marafiki na walimu kusherehekea safari yangu. Hunipa motisha ya kuendelea kusonga mbele na kutimiza ndoto zangu. Nikumukumbu ya pekee inayobaki moyoni milele.

Nahifadhi pesa kwa kuzieka kwenye akaunti ya benki kwa sababu ni njia salama na ya kuaminika. Benki hunisaidia kulinda pesa zangu, dhidi ya upotevu au wizi. Pia hunirahisishia kupanga matumizi na kueka akiba ya kwa mahitaji ya baadae. Kupitia akaunti ya benki naweza kueka na kutoa pesa kwa urahisi. Njia hii hunifundisha nidhamu ya kifeda na hunisaidia kufikia malengo yangu ya kiuchumi kwa uhakika.

Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu mpya na kuniongezea maarifa kuhusu tamaduni tofauti. Kile chakula kipya hunipa ladha yake ya kipekee na kunifanya nifurahie utofauti wa vyakula duniani. Pia hunisaidia kugundua chakula ninachoweza kukikipenda zaidi kuliko nilivyotarajia. Kuonja vyakula vipya, huniongezea ujasiri, hunifanya nipende ubunifu na hunipa furaha ya kujifunza mambo mapya kila mara.

Napokea maoni kutoka kwa wengine vizuri kwa sababu ninaamini hunisaidia kujiboresha. Maoni hunifanya nitambue makosa yangu na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Pia hunionesha maneno inayohitaji kuboresha na kunipa nafasi ya kukua kibinafsi. Hasa maoni ya kukosoa nachukulia kwa hekima bila kukasirika. Kupokea maoni hunijenga kuwa mtu mwenye unyenyekevu anayejifunza na anayeheshimu mawazo ya wengine katika jamii.

Nyama ninayoipenda zaidi ni ya samaki kwa sababu ni laini, enye ladha, nzuri na yenye afya. Samaki hupikwa kwa njia nyingi kama kukaanga, kuchemsha, au kuchoma. Hivyo hutoa ladha tofauti kila wakati. Pia anavirubutisho muhimu kama protini, omega 3 na vitamini. Kula samaki hunisaidia kuimarisha afya ya moyo akili na mwili kwa jumla. Zaidi ya hayo, sama hupatikana kwa urahisi sokoni ya ni chakula kinachofaa familia nyingi katika maeneo mengi.

Malengo yangu kazini huwa naiweka kwenye diary ili kunisidia kupanga kazi yangu kwa ufanisi. Kuandika hunikumbusha vipaumbele muda wa kutekeleza majukumu na hatua za kufuata. Diary hunisidia kufuatilia maendeleo, kujitathmini na kurekebisha mipango inapobidi. Pia huniongezea nidhamu, uwajibikaji na motisha ya kufanikisha malengo yangu ya kila siku ya wiki na ya muda mrefu kazini ili kuongezea tija.

Nashiriki katika jamii kwa kuwasaidia mayatima na wazee katika kuwapatia msaada wa chakula, mavazi na faraja ya kihisia. Kushiriki huku hunijenga moyo na wa huruma, upendo na kujitolea. Pia hunisaidia kuelewa changamoto, zinazowakubali na umuhimu wa ushirikiano. Kwa kufanya hivo, nachangia kuboresha maisha yao na kuimarisha umoja, amani na maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Sinunui vitu kutumia simu kwa sababu napendelea kufanya mambo kwa vitendo zaidi. Mara nyingi naona wa matumizi ya simu hupoteza muda na hunifanya nikosee umakini. Napendelea kuzungumza ana kwa ana, kusoma vitabu au kufanya kazi bila usumbufu wa simu. Pia ninaamini kupunguza matumizi ya simu hunisaidia kulinda afya ya macho, akili na kukimalisha mahusiano ya kijamii katika maisha yangu ya kila siku.